Wakati umeme unapokatika, kwanza hutoa taa za dharura au kutumia taa za betri. Kisha huwa napanga kufanya kazi ambazo hazihitaji umeme, kama kusoma vitabu, kupanga mawazo au kufanya mazoezi madogo. Pia hupumzika kidogo nikitumia muda huo kwa utulivu, kushirikina na familia au kufikiri mipango ya siku zijazo. Njia hii hufanya muda wa giza usipotee na unakuwa na manufaa.

Wakati wa mgogoro na mtu, kwanza huliacha hasira chini na kusikiliza kwa makini upande wa pili. Kisha hujaribu kuelewa sababu ya tofauti, nikitafta suluhisho kwa heshima na bila kuonesha chuki. Mara nyingine huzungumza kwa utulivu ili kufikia makubaliano na niki hakikisha suluhisho lina nufaisha pande zote. Jia hio saidia kuepuka mabishano makubwa na hudumisha mahusiano mazuri.

Filamu ninaipenda zaidi ni ile inayohusu maisha ya kweli na changamoto za binadamu. Napenda filamu inayo onyesha mapambano, matumaini na ushindi baada ya shida. Hunigusa sana kwa sababu inafanya na tafakari maisha yangu na kujifunza thamani ya subira na juhudi. Pia napenda filamu yenye ujumbe nzito, uigizaji mzuri na hadithi inayokaa akilini hata baada ya kuisha.

Ndio. Ninaifadhi kitu cha dhamani ya kihisia. Ninaifadhi picha na zawadi ndogo nilizopewa na watu wakaribu kwa sababu zinaniletea kumbukumbu nzuri. Kila ninapo ziona ninakumbuka nyakati za furaha. Upepo na mafanikio iliopita. Vitu hivyo vina dhamani ya pesa sana lakini vina dhamani kubwa moyoni unaonipa furaha.

Programu ni nazo tumia maranyingi ni za mawasiliano na tarifa. Utumia WhatsApp kuwasiliana na familia na marafiki kila siku. Pia utumia YouTube kujifunza mambo mapia na kuburudika. Pamoja na kujivinjari, cha mtandao kusoma habari. Kwa kazi na mipango, hutumia baru wa pepe na programu ya kalenda ili kupanga shugli zangu vizuri na kuepuka kusahau majukumu muhimu.

Ninapokua nyumbani najisikia furaha, hupenda kupumzika na kufurahia utulivu. Huwa nasikiliza muziki laini, kusoma vitabu au kutazama filamu ninayo ipenda. Pia napenda kuzungumza na familia, kucheka na wakati mwingine kupika chakula kizuri. Muda huo hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo, kujaza nguvu mpya na kudhamani sana kuwa nyumbani.

Ninashughulikia mudawamwisho kwa kupanga kazi mapema na kugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo. hUjiekea vipaumbele na kuanza na lilio muhimu zaidi. Pia hujitenga na usumbufu kuzingatia kazi moja kwa wakati na kufwatilia maendeleo yangu. Njia hiih usaidia kukamilisha kazi kwa wakati bila msongo kubwa.

Ndiyo, niliwahi kufanya yoga mara kadhaa. Yoga hufanya nijisikie mtulivu, huimarisha mwili na misuli na pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Napenda kufanya yoga asubuhi au jioni, nikijikumbusha kupumua kwa kina na kutafakari. Hii yote hunisaidia kuwa na afya bora. Akili safi na nguvu ya kudumu kila siku.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kwanza kuutambua na kukubali bila kujitetea. Kisha hutafuta njia ya kujiboresha kama kujifunza zaidi kuomba ushauri kwa wenzangu au kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Pia hujiwekea malengo madogo ya kuboresha hatua na kwa hatua. Kwa kufanya hivyo udhaifu wangu hugeuka kuwa fursa ya kukua kujiamini zaidi na kufanya kazi kwa ufanisi mzuri.

Ndiyo, huwa nafuata matukio ya kimataifa mara kwa mara. Napenda kusoma habari, kutazama ripoti na kujua kinachoendelea kwenye siasa, uchumi na maswala ya kibinadamu duniani. Hii husaidia kubaki na taarifa sahihi kuelewa mabadiliko ya dunia na kufanya maamuzi bora binafsi na kijamii.

Ninapo fanya kazi na timu ya mbali. Kwanza hutumia mawasiliano ya wazi kupitia simu, barua pepe au video. Kila mmoja anajua majukumu yake na muda wa kukamilisha kazi. Pia hutumia zana za mtandoni kushirikiana kwenye faili, kupanga mkutano ya kawaida na kufuatilia maendeleo ya kila kazi. Hii husaidia kuhakikisha kila mtu anaelewa kazi anayoifanya kwa wakati na mshikamano wa timu kuhudumishwa hata kama tuko mbali kijografia.

Chakula chajadi ni nacho penda zaidi ni ugali na mboga za kienyeji. Napenda kwa sababu ni chakula chenye lishe, kinacho ni ipanguvu na kinani kubusha nyumbani. Ufuraiya pia kushirikia na familia wakati wakula, kucheka pamoja na kushirikia na haditi za zamani. Ladha yasili na uraisi wake ufanya chakula hiki kuwa kipenzi changu kila wakati.

Kueka afya nzuri, hulala vya kutosha kila siku, kula chakula chenyelishe na kufanya mazoezi mara kwa mara. Pia ulinda usafi wa mwili na mazingira, kunywa maji ya kutosha na kupunguza stress kwa kupumzika au kufanya burudani. Hii husaidia mwili kuwa nanguvu, akili kuwa safi na kuishi maisha yenye afya na furaha.

Kupunguza matumizi ya plastiki, ninatumia mifuko ya kitambaa badala ya plastiki dukani. Pia hujaribu kununua bidhaa zinazoweza kutumika tena au zilizo tengenezwa kwa vifaa vinavyoweza kuharibika. Nilipokuwa nyumbani, huchukua hatua za kutengeneza au kurejelea plastiki badala ya kuiruka. Hii husaidia kulinda mazingira, kupunguza taka na kuhifadhi rasilimali za asili kwa vizazi vijavyo.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali. Kwanza hufuatilia mitandao ya kijamii kama X na Facebook kupata taarifa haraka. Pia husomagazeti na tovuti za habari zinazojulikana ili kupata taarifa sahihi. Zaidi ya hayo, utuangalia televisheni au video mtandao ni zinazo toa ripoti za kina. Njiahizi husaidia kubaki na habari za wakati na sahihi kila siku.

Ndio, niliwai kufanya kazi ya kujitolea katika jamii. Nili shiriki kusaidia shughuli za usafi wa mazingira na kusaidia watu walio kuwa na maitaji maalum Uzoefu huo ulinifundisha umuhimu wa kushirikiana, kujali wengine na kutoa bila kutarajia malipo. Pia ulinipafuraya andani na kunifanya nitambue kwamba. Hata msada mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu.

Kushirikiana na timu ni kufanya kazi pamoja na wengine ili kufanikisha lengo la pamoja. Ninaposhirikiana na timu hufafanua majukumu ya kila mmoja, kusikiliza mawazo ya wenzangu na kutuoa msaada pale panapohitajika. Pia kuweka mipango ya pamoja, kushirikisha taarifa kwa uwazi na kushirikiana kutafuta suluhisho pale changamoto zinapojitokeza. Njia husaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi na kufanikisha malengo kwa mshikamano.

Ninajenga mausiano na wafanyikazi wengine kwa kwasikiliza kwa makini, kuwa naeshima na kushirikiana bila kujali tofauti. Pia ulenga kuwasaidia wanapoitaji msaada, kushirikiana kwenye kazi za pamoja na kusherekea mafanikio ya kila mmoja. Kujenga waminifu, kuzungumza kwa uwazi na kuwa mchapa kazi hufanya mausiano kuwa dhabiti, enye mshikamano na enye mazingira mazuri ya kazi.

Kujiandaa kwa mkutano, kwanza ulenga kuelewa agenda na malengo yake. Ukusanya taarifa zote muhimu, maandiko au report zinazo itajika. Pia huandaa pamoja na maswali ya kujadili na kuakikisha vifaa vya kifundi au computer au projekta viko tayari. Mwisho, kujiweka kima wazo na kisaikolojia ni kijiandaa kushiriki kwa uwazi, kwa heshima na kwa ufanisi kwenye mkutano.

Ndiyo, napenda kupanda milima sana. Kupanda milima hunipa changamoto ya kimwili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na kujiamini. Pia napenda mandhari nzuri zinazo ziona nikiwa juu, hewa safi na utulivu wa asili. Ni njia nzuri ya kufanya mazoezi kupunguza msongo wa mawazo na kujifunza subira pamoja na uvumilivu.

Kukamilisha kazi kwa wakati, ulenga kupanga ratiba vizuri na kugawa kazi kubwa kubwa sehemu ndogo. Huweka vipaumbele kwanza na yale ya muimu zaidi na kuzingatia muda kwa kila semu. Pia huondoa usumbufu kuzingatia kazi moja kwa wakati na kufatilia maendeleo kila hatua. Njia hii husaidia kuhakikisha kazi ina kamilika kwa ubora na bila kuchelewa.

Kushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kuchukua muda wa kupanga, kuwa na nidhamu na kushugulikia changamoto kwa subra. Pila ni muhimu kusikiliza wengine, kujifunza kutokana na makosa na kushirikia na bila kiburi. Hii husaidia kufanikisha malengo, kudumisha mahusiano mazuri na kuishi maisha yenye amani, furaha na mafanikio endelevu.

Napenda mikutano ya aina ya kushirikiana mawazo na kutafuta suluhisho kwa pamoja. Hii ni mikutano ya kirafiki, yenye mpangilio na yenye agenda wazi. Napenda pale kila mtu anapewa nafasi ya kuzungumza maswali yanayo ulizwa kwa uwazi na maamuzi hufanywa kwa mshikamano. Mikutano kama hii hufanya kazi kuwa bora, mahusiano dhabiti na kila mshiriki ahisi kuwa na dhamani.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha ni ule wa mawasiliano na kushugulikia changamoto chini ya shinikizo. Pia ni muhimu kuimarisha ujuzi wa teknolojia mpya kupanga kazi kwa ufanisi zaidi na usimamizi wa muda. Kuimarisha ujuzi huu kunasaidia kufanya kazi kwa ubora, kushirikiana vizuri na wenzangu na kukabiliana na hali changamoto kwa amani na ufanisi.

Napenda zaidi kunywa chai kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu unao nifanya nijisikie vizuri, hasaa asubuhi au jioni. Napenda kunywa chai ya moto nikiwa natulia, nikifikiria au nikizungumza na watu wakaribu. Kahawa ni nzuri pia, lakini chai inanifaa zaidi kwa sababu. Hainui sumbui na unisaidia kubaki mtulivu siku nzima.

Napenda zaidi kusafiri nikitumia GPS kuliko ramani ya karatasi. GPS hunisaidia kujua mali nilipo kwa wakati halisi, kunionyesha njia fupi na kunionya kuhusu foleni au mabadiliko ya barabara. Inanifanya nijisikie salama zaidi na kuokoa muda. Hata hivyo, najua pia kusoma ramani hasa pale teknolojia inaposhindwa.

Malengo yangu kazini ni kufanya kazi kwa ubora wajuu, kukamilisha majukumu kwa wakati na kushirikia na vizuri na wenzangu. Pia ninalenga kujifunza ujuzimpya, kuimarisha nidhamu na ufanisi na kuchangia mafanikio yatimu au ushirika. Malengo hayo hunisaidia kuboresha maendeleo yangu binafsi, kujiamini zaidi na kuwa mtaalamu dhabiti kazi.

Shughuli zangu za wikendi hupangwa ili kupumzika na kufurahia muda wa bure. Hupenda kutumia muda na familia na marafiki, kutembea njia ya umsituni na pia kusoma vitabu au kutazama filamu. Mara nyingine hupika chakula kizuri au kufanya mazoezi mdogo nyumbani. Shughuli hizi hufanya wikendi kuwa yenye furaha, utulivu na kunijaza nguvu mpya kwa wiki ijayo.

Msimu ninaoupenda zaidi ni majira ya masika. Napenda kwa sababu hali ya hewa ni nyepesi, miti na maua huanza kung'aa, na anga huwa safi na ya kuvutia. Hi hufanya muda wa kutembea nje, kupumzika na kufurahia asili kuwa na kufurahisha zaidi. Pia masika hunipa hisia ya matumaini na mawazo mpya baada ya baridi au joto kali.

Napendelea kusoma kuliko kuandika. Ingawa zote ni muhimu kusoma kunanipa maarifa mapya, kunipanua matazamo na kunifanya nifikiri kwa kina. Napenda kusoma hadithi za maisha habari au vitabu vya keilimu kwa sababu hunisaidia kuelewa dunia na watu vizuri zaidi. Kuandika hufanya pia lakini kusoma ndio ninakipenda zaidi.

Mchezaji bora wampira wakikapu ambaye na mpenda ni Michael Jordan. Alikuwa kwa ufanisi wake wakupiga mabao, kasi na uwezo wakushughulika shinikizo kubwa kwenye mechi muhimu. Pia alikuwa kiongozi mzuri mwenye uwanja. Akiasa, amelisha wenzake na kuonyesha mshikamano. Ustadhi wake nidhamu na uvumilivu ulifanya awe mfano wakuigwa.

Kwa kawaida, ninakunywa takribani glass nane hadi kumi za maji kwa siku. Sawa na takribani lita mbili. Hii husaidia mwili kushirikisha maji vizuri, kudumisha ngozi na afya ya mwili, na kuondoa uchovu. Pia husaidia mfumo wa mmeng'enyo, wa chakula, kufanya kazi kwa usahihi, na kuimarisha kinga ya mwili. Kunywa maji ya kutosha ni muhimu sana kila siku.

Napenda vyote, lakini napendelea zaidi kucheza michezo kuliko kutazama. Kucheza hunifanya nijisikie mwenye nguvu, kunipa afya bora na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda hisia ya kushirikina na wengine, kushindana kirafiki na kujifunza nidhamu. Kutazama michezo hunibeba pia, lakini kucheza hunipa furaha ya moja kwa moja zaidi.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi ni mwalimu wangu wa shule ya msingi. Ali nifundisha umuhimu wanidhamu, bidii na kushughulikia changamoto bila kukata tamaa. Pia ali nifundisha kuheshimu wengine, kushirikiana na kujiamini. Mba fundisho yake ya menisaidia sio tu shule bila pia katika maisha ya kila siku. Kufanya maamuzi sahihi na kufanikisha malengo yangu binafsi na yakikazi.

Ndiyo, napenda kukimbia. Kukimbia hunisaidia kubaki na afya nzuri, kuondoa mawazo mengi na kuongeza nguvu za mwiri. Pia hunipa muda wa kuwa peke yangu kupumua hewa safi na kupangilia mawazo. Hasa nikikimbia asubuhi au jioni wakati mazingira yako tulivu.

Mara nyingi nafanya marafiki kupitia mazingira ninayokuwa mara kwa mara. Kazi yao masomo ni sehemu kubwa kwa sababu unakutana na watu mara nyingi na mnafanya mambo pamoja. Pia nafanya marafiki kupitia marafiki wa marafiki. Shughuli za kijamii kama michezo kanisani au msikitini au kwenye vikundi vya maslahi kama kujifunza kitu kipya.